Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Kwa ukweli ni kwamba ndio, napenda sana na sidhani kama kuna sababu ya kuogopa kusita kusema hivyo. Unajua kwa nini? Kwa sababu kwangu mimi, siasa siyo kitu kuhusu vyama makelele au mabishano yasiyo na tija. Siasa katika uhalisia wake ni uongozi wa jamii. Ni mfumo mzima unaoratibu jinsi tunavyoishi, jinsi tunavyoshirikiana na jinsi tunavyopanga mustaka bali wetu. Jinsi nchi yoyote au jamii yoyote inayotaka kusonga mbele inahitaji uongozi dhabiti na uongozi huo unapatikana na kuongozwa kupitia siyasa Tukikaa china na kuzungumza siasa kwa usahihi tunakuwa tunajadili mipango tunajadili jinsi ya kuhakikisha kuwa Kuna maendeleo ya nayo mfikia kila mtu Kuanzi yule aliyeko mjini hadi yula aliyeko kijijini siasa nzuri ndiyo inayohakikisha kuwa watoto wetu watapata elimu bora hosipitali zetu zina dawa na vijana wanapata fursa za kazi na kujikwamua kiuchumi Kwa hivyo, ninaposema napenda kuzungumza kuhusu siasa na manisha napenda kuona maendeleo Napenda kuina haki usawa, mabadiliko, chanya kwenye jamii yetu hauwezi kujitenga na maamuzi yanayo guza maisha yetu ya kila siku kuzungumza siasa ni wajibu wetu sote kwa sababu ndiko kunako mfanya kila mwananchi kuwa sahemu ya maendeleo ya nchi yake. Ndio maana mimi napenda siasa kwa sababu naamini uongozi bora na mijadala ya kimaendeleo tunaweza kujenga jamii yenye usawa na neema kwa kila mtu.

Tueleze kuhusu kanga na maneno yaliyoandikwa yake. Mimi nina kanga ambalo ni ya color ya samawati na ina maneno yafuatayo. Maandiko kwamba wembe ni ule ule. Kwa mtu yeyote ya mswahili anayeelewa msemo huu unamaanisha nini. Msemo huo ni kitu inamaanisha kwamba wewe si mtu tofauti, kile Kile kilichomfanyikia mwengine, kitakufanyikia wewe. So usije ukafikiria kwamba wewe ni mtu spesheli ambayo utapata utakuwa azin unapata vitu tofauti na wengine hivyo ndiyo inamaanisha so kwa ku, kanga ni, uzuri wa ujumbe huu wa kanga ni kwamba Nina kanga, Ninapotembea nayo watu wanaisoma na inawakumbusha kwamba waache kiburi ya kufikiria kwamba. Hawa ni watu spesheli ama watu tofauti na wengine wajue kwamba hawa ni watu pia kama mimi na ni kama wale na kama wale wengine. So kitu kitafanyika Kitawafanyikia siku nyingine. S ilazima itufanyikie sisi wote kwa wakati moja lakini kwa wakati itatufanyikia sisi wote. Kwa azin at the end of the day, hivyo ndiyo ujumbe huu wa kanga unasema, na kwenye jamii yetu haswa kanga huvaliwa na kina dada ya kanga hukuanga ni aina ya nguo kwa akina dada na wamama hasaa wale wamama ambao wamefika umri wa makamu wa miaka arubaini kuenda mbele. Hawa ndio hupenda sana kutumia kanga na hupenda kujifunga nayo hasaa wanapofanya kazi za nyumbani. So hii kanga hukuanga yao sana. Huwa naitumia. Na kitu kingine ambacho Nawezasema kuhusu kanga ni kwamba, Pia mtu kama mimi mwanaume huwa natumia kanga huu wakati mmoja pekee ambapo ninaposafiri usiku. So huwa natumia kanga ninaposafiri usiku kujifunga nacho hiki hicho kibaridi cha usiku hasaa ninaposafiri na chombo kama basi ama hizi mini vani. Hapo ndio nawezatumia kanga lakini mchana siruhusiwi na jamii kutumia kanga kabisa. Hiyo ni kuenda inyume na jamii na ni kitu ambacho Hakifayiwi na jamii kabisa, so nitasema kwamba kanga ni nguo cha wanawake kwenye jamii yetu ya.

Wazee wa mtaa wenu wanatumia aje simu na umewai kuwasaidia Ukiangalia jinsi wazee wa mtaa wetu wanavyo tumia simu simu zao za smartphone utapata mchanganyiko wa mambo ya kufurahisha na ya kushangaza sana kwao kwao kwao teknolojia ni mpya ni kama ulimwengu mwengine kabisa na kuangalia wanavyo hangaika nayo ni burudani tosha wazee wengi mtaani kwetu wanatumia simu kwa mambo mawili kupiga simu na kutumia whatsapp kupiga simu ni kuongea na watoto wao ama kuongea na wapendwa wao na marafiki zao na whatsapp ni kupokea tu message na kutuma message na kutuma picha na kuongea kutumia kama video call Lakina saa mtindo wao wa kutumia Whatsapp ndio unavunja mbavu. Kila asubuhi lazima utapokea picha, video yenye maandishi good morning au picha yenye mistari ya bibilia Hawajali kama hiyo picha walitumia jana wao kuitumia tena ni wajibu wa kila siku na wakipiga simu ya video ya WhatsApp utoona paji la uso tu au dari la nyumba Kwa sababu bado hawajazoea jinsi ya kushika simu ili inawaonyesha sura zote vizuri na hapo ndipo mimi napo ingia kama mtaalamu wa IT wa mtaa ama utaniita guru Ndiyo nimewasaidia mara nyingi sana kazi yangu kuu ni kurejesha password zilizo sahaulika kuwasha data ambao wameizima bila kujua au kuwasaidia kutuma na kupokea pesa kwenye mitandao ya simu Kuna wakati mzee mmoja wa jirani alikuja kwangu akilalamika kwa hofu, mwanangu simu yangu imeharibika haitoi sauti kumbe alikuwa amebonyeza kitufe cha sauti ya chini hadi mwisho bila yeye kujua kuwasaidia hawa wazee kunahitaji subra kubwa Kwa sababu Unaweza kuwafundisha jambo leo kesho akaja na swali ile ile Lakini ukweli ni kwamba Najivunia sana kuwasaidia kuona tabasamu na furaha yao pale wanapofanikiwa kuongea na watoto wao walioko mbali kina kuna nifanya nione kwa teknolojia ina faida kubwa. Hasa tunapoitumia kuwaunganisha wazee wetu na ulimwengu wa kisasa.

Tueleze kuhusu mahali ulipo zaliwa. Kila mtu ana maali, maali ambapo, hadhithi yake ya maisha ilianzia. Na kwangu mimi maali nilipo zaliwa, ni sehemu inaebeba, sehemu kwenye moyo wangu. Wakati mimi nazaliwa na kukua uko mazingira, yalikuwa tofauti kabisa na sasa. Palikuwa ni mahali pa mkutulegu mkubwa penye miti mingi ya asili na hewa safi ya kupendeza na kumbuka nyumba zilikuwa chache na tulikuwa tunaishi kama familia moja kubwa mtaani kila mtu ali mjua mwenzake hakukuwa na kilele za magari mengi wala foleni burudani yetu ilikuwa kubwa ilikuwa ni kucheza kwenye udongo na kukibizana mashambani hazi jua li na pozama palikuwa na maisha raisi amani na yasiyo naharaka na wakati mwengi ne mvua inaponyesha, tulikuwa tunacheza kwenye ule matope. So, tulikuwa tunapenda kucheza kwenye ule matope tukirushiana. Yani kitu ilikuwa inatufraisha wakatu huo, tukikuwa wachanga. Lakini, kifika hapo sasa hivi, hapo mwene likuwa zalia, unaweza usipata mwuhu, kiraisi, maendeleo yamebadilisha, kila kitu. Ile mashamba tulikuwa tunachezea sasa ya mejengwa, magorofa, marefu na maduka ya kisasa ile miti ya matunda ya tulikuwa tunazichuna, matunda ili okatwa Sasa imezungukwa na bara bara za la mi na taa za mitaani Leo hii, mahali pale pa mejaa watu wengi, biashara kila kona na kelele za pikipiki na magari, usiku na mchana kasi ya maisha imekuwa kubwa na ule utulivu wa zamani umepotea iNgawa uchumi na fursa zimeongezeka Mara yangu ya mwisho kurudi uko ilikuwa ni Ilikuwa ni mwaka moja iliopita Nilikuenda kutembelea ndugu zangu na kusalimia marafiki wa utotoni waliobaki kusimama kwenye hile barabara iliopita pale ilipo kuwa nyumba yetu ya zamani Kuna kulileta mchanganyiko wa isia furaha ya kuona maendeleo lakini pia uzuni fulani ya kukumbuka maisha ya lio pita Hata hivyo mabadiliko ni sehemu ya maisha Licha magorofa na lami ya sasa mahali kile kile siku kita kuwa sehemu ya kipekee kwa Kwa sababu ndiko kuliko tengeneza msingi wa mimi na ni waleo.

Je, unapenda mvua, hii swali ambalo ukili niuliza utapata majibu tofauti kulingana na mtu yuko wapi na anafanya nini wakati huo. Kingine kwangu mimi ukiniuliza leo, nitakuambia ndiyo, ninapenda sana mvua, ninasababu nyingi za kufanya hivyo. Kwanza kabisa, hakuna kitu kinacholeta utulivu wa akili na moyo kama sauti ya matone ya mvua ya kidondoka, juu ya pala nyumba hasa ukiwa ndani umezuba au melala. Ile harufi ya kipekee ya ardhi kavu inapokutana na matone ya kwanza ya mvua ile tunayoita. Patroka mvua inaleta amani ya kipekee sana mvua inatabia ya kupooza ulimwengu. Baada ya jua kali la joto la kuchosha. Mvua inakuja kama baraka ikisafisha hewa na kuacha kila kitu kibichi na chenye uhai mpya. Bila shaka, najua kuna upande ya mwingine, mvua ikizidi inaweza kuleta usumbufu. Matope barabarani, foleni za magari na kushindwa kutoka kwenye kufanya shughuli zako za kila siku. Na wakati inapo. Inaboa, ukilowa maji huku ukiwanjiani, hukuelekea sehemu muhimu. Lakini ukiacha ya madhara madogo madogo, mvua ni chanzo cha uzima wetu. Sisi kama jamii tutategemea mvua kwa ajili ya kilimo ili tupate chakula, mezani, tunahitaji mvua ili mito yetu ijae, mime ikuwe na wanyama wapate maji bila mvua kukausha kwa ardhi. Kuna maanisha njaa na ugumu ya maisha. Kwa hivyo, nikitazama mvua sione tu maji yanayo dondoka. Naona baraka, naona maisha na naona matumaini mapya kwa ajili ya maisha yetu.

Je, unapenda kukimbia? Kwa ukweli, ni kwamba ndio, napenda sana kukimbia na wala si zungumzi kukimbia kwa subabu na unawaiba si ya, unakimbia mbwa kali, mtaani na zungumza ule wamuzi wa kuvaa, raba za kwa asubuhi na mapema au jioni na kuwanza kupigat hatua barabara au uwanjani Kwangu, mimi, kukimbia sio tu mazoezi ya mwili ni sehemu ya tiba ya akili yangu na unajua ulimwengu wa Sasa una mambo mengi sana Yanayochosha akili kazi masomo na majukumu ya kila siku Lakini ninapokimbia kila Kila hatua ninayopiga huwa inafuata msongo Inafuta msongo mawazo Kuna ule wakati unafika katikati ya mazoezi ambapo unasikia moyo unadunda kwa nguvu jasho linalotoka na unahisi upumzi ina jaa kifuani Wakati huo akili inakuwa safi kabisa na unakua pekee yako na malengo yako, ya, na alafu, sioni kwamba kila siku ni, sio kwamba kila siku ni rahisi kuna asubuhi unapo amka na kusikia mwili mzito unatamani uendelee kulala lakini siri kubwa ya kukimbia hiko kwenye kushinda ule uvivu wa sekunde za kwanza ukisha piga hatua chache za kwanza mwili unaamka na hakuna hisia nzuri duniani kama ile ya kumaliza umbali uliopanga kukimbia siku hiyo Najisikia mshindi, najisikia kuwa unaweza kushinda changamoto yote itakaijitokeza mbele yako.

Kwa nini huwezi kuwacha eneo lako, au kwa nini uliondoka kama uliondoka? Kwa nini huwezi kuwacha eneo lenu? Watu wengi wamekua wakiniuliza swali hili. Wanajadili kuhusu kuhama kwenda maeneo mapya au kutafuta maisha kwengine Lakini mimi sikuondoka na nimeamua kubaki kwa sababu ya mambo ya msingi sana yanayoguza maisha yangu. Unajua? Kuna mtindo siku hizi kwamba ili uonekane umefanikiwa au umepiga hatua lazima uhame uliokuwa unakoishi Lakini kwangu mimi kubaki hapo siyo uoga wa maisha bali ni uamuzi wa makusudi eneo letu lina nina kitu ambacho huwezi kukipata popote pengine kirahisi Nina marafiki wa dhati nina majirani wanao nijua na kuni jali na nina amani ya kipekee maisha hii siyo tu kubadilisha mazingira maisha ni pamoja na kuwa na jamii inayozunguka na inayokudhamini Zaidi ya hapo, ninaamini kuwa huwezi kukimbia changa moto za eneo lenu na kutegema mtu mwingine aje kuzitatua Kana kama kuna fursa za biashara au maendeleo tunazo zitaka kwa nini tu sitengeneze hapo hapa kwetu kubaki hapa kumenipa nafasi ya kuwa sehemu ya mabadiliko chanya ya eneo letu Ninaonafahari kuona jinsi mtaa wetu unavyo kua na ninataka kisha nikisimama nicheke nikijua kuwa Nilikuwa mmoja wa watu waliosaidia kujenga eneo hili kuwa bora zaidi.

Ukiuliza watu wengi swali hili watakuambia kuhusu kliniki zao, vipimo vya mara kwa mara au jinsi wanavyoenda kupata dawa kila miezi michache lakini mimi jibu langu ni fupi na la kweli kabisa huwa si Sio kwamba nina uadui na madakitari au naogopa sindano, hapana na wala ito kai na ukaidi wangu sababu ni kubwa ni kwamba namshukuru mungu nina afy njema na ninaamini kabisa katika msemo ule wa kale wanaosema kinga ni bora kuliko tiba badala kusubiri hadi niume ndipo nikimbie hospitali kutafuta vidonge, nimeamua kuekeza nguvu zangu zote kwenye kulinda mwili wangu kila siku siri yangu kubwa iko kwenye mambo rahisi kila siku. Kwanza ninazingatia san lishe bora, kula vyakula vya asili na matunda.Pili kunywa maji ya kutosha na kupata muda mzuri wa kupumzika na tatu kama tuliwai kuzungumuza kabla, mimi napenda kukimbia na kufanya mazoezi. Mazoezi haya yanafanya mwili wangu uwe imara na kuamusha kinga yangu ya mwili dhidhi ya magonjwa madogo madogo kama mafua na uchovo.Bila shaka ninaelewa kuwa hospitali ni sehemu muhimu sana na madaktari wetu wanafanya kazi kubwa ya kuokoa maisha ajali au dharura zikitokea kuenda hospitali ni lazima.

Eleza jinsi asubuhi yako inavyoanza kwa kavaida Kwa kwangu mimi jinzi asubuhi inavyoanza ndiko kuna kutengeneza mwelekeo mzima wa siku yangu Ndomaana nina utaratibu wangu maalum ambao siubadilishi kirahisi na asubuhi yangu inanza mapema sana kawaida saa kumi na moja kamili asubuhi Kitu cha kwanza kabisa ninacho kifanya nikifungua macho yangu Sio kushika simu na kuangalia meseji yao mitandao ya kijamii Hapa ninaanza kwa dakika chache za utulivu na shukuran moyo ni mwangu kwa jili ya siku mpya baada ya hapo ninaenda jikoni na kunywa glasi kubwa ya maji ya uvugu vugu ili kuamsha mwili na kuupa nguvu hatua inayofuata ndiyo ninayoipenda zaidi na inayofanya siku yangu iwe ya kipekee mazoezi mazoezi mimi napenda sana kukimbia kwa hivyo navaa raba zangu na kutoka nje, hewa ni safi hewa ni safi ya baridi Wakati huu mta unakuwa bado Unautulivu mkuu hewa ni safi ya baridi na jua linakua linaanza kuchomoza pole pole kukimbia kwa nusu saa subuhi Kuna changamsha damu yangu na kuondoa usingizi wote Kira hudi nyumbani Napata bafu Namaji safi nakisha kifungua kinywa chepesi na cha afya wakati Nakunywa chai yangu au kahawa yangu Nsipo ni na po kaa chini kwa dakika tano kupanga ratiba na malengo yangu ya siku.

Jambo gani uliyokuwa unaliamini zamani lakini mtazamo matazamo wako umebadilika imani yako zamani jamba mbalo nilikuwa naliamini zamani ama mtazamo wangu umebadilika saa hizi ni kusudini kitambo hapo awali hapo nyuma nilikuwa naamini kwamba kuna mtu mkubwa ambayo ana ana ana control kila kitu kenye kinakinanafanyika ambaya anaamua leo mimi nitalala kesho ni keso kesho kuamka ama kitu flani kitafanyikia mtu flani ama mtu flani atazaliwa ama wewe utakuwa mwafrika ule mwanzako awe mzungu vitu kama hizo ama ule awe ngombe ili iwe mbuzi Lakini jinsi wakati ulivyoendelea kusonga Nili nilipo nilijipata nimesoma vitabu vingi na Nikaanza kugundua kwamba Hakuna mtu anayena Hakuna ambaye ana control hizi vitu hizi vitu zinafanyika kwa ajali wewe kuzaliwa na kuishi miaka mingi na mwengine kuzaliwa na kufariki mapema ni ajali si haimaniishi kwamba wewe mtu spesheli kuliko mwingine hapana ni vitu zinafanyika Tunao aina aina ya aina aina aina sababu chamaana So kujaribu kutafuta mtu mmoja ambaye atatoa sababu zaizo vitu ni ni kujipotosha na kuku kukata kukubali kukubali halisia ya mambo kwenye dunia.

Ukisafiri unabeba chakula gani kutoka kwenu kuenda kwa wengine Mimi ninaposafiri mimi chakula ambacho miubeba sana ni chakula cha marusik Kwa maali tunatoka sisi tunakunywa chakula cha marusik Kambani chakula cha jami yetu So ninaposafiri nijua kwamba sita kipata maali papote kinywaji kama chocha mursik so ni naposafiri na kikisha kwamba ni mebeba chakiba mba chanitajikitaji nikifika mahali naendo kwa sababu chakula icho ini speciali na kinakushibisha kitegemei naeza kula chakula ito na ugali amuikunye tu kama kinywaji kama kisharubati so kinywaji ya zini kitu unakula na kitu chochoote na ushibe so hende kitu mina ubeba furaha anae pokea wana nikibiba pia mali naenda wana wana wapatia wale ambao wako pale Tunashare pia na wawo wana enjoy hindi kitumiwa mini Kwa sababu kukenda maineo mengine hawajui tengeneze hizi ya kinywaj cha Mburu 6o unapatia wapia wanajibirudisha nae.

Eleza mji mdogo unaojua vizuri Mji mdogo ambao ninaujua vizuri kunamji flani niliutembelea unaituwa Kaptagat nimji ambao unapatika na kwenye Border ya uasingishu na elgeyo marakwet katika nchini Kenya So mji hauna watu ni wachache lakini kitu kinachojulikana sana ni kuwa na wanariadha wenye sifa nchini kenya wanariadha kama kina Beatrice Chebet kina kibfaith kipyegon ambao wameipa eneo ilo sifa na kujulikana kwenye ramani ya taifana kwenye ramani ya dunia mzima so kulingana na ile sifa ambao huo mji umepata usalamu ume imarika usalamu ume imarika maradufu na utapata majengo za kisasa za zina jengwa huko kila wakati so ntasema hiyo ndikitu nasema ni mji ambao nime utembele na wana naitambua vizuri.

Mitazamo ya watu imebadilika aje bada ya corona So, mitazamo ya watu ukiangalia jinzi ule mwengu unavyo ishi leo ni wazi kabisa kwamba janga la corona ilikuwa tu makovu ya kiuchumi na akijami Bali iliaribu kabisa jinzi watu wanavyo fikiri na kutazama maswala yaafya Badala kutufanya tuwe wangalivu zaidi kwanjia usawa Janga ili liyacha mtazama ya mwile miku ilio potoka na kuaribiga katika jamii zetu upande wa kwanza ulio kendiri ni ule wasiwasi na uwoga ulio pitiliza Korona ili tengeneza jamii yenye hofu ya kila siku ni leo hii mtu akipiga chafya tu au kukohoa kwa sababu ya vumbi mtani watu wanamtazama kama mtu mwenye ugonjwa hatari na watu ingi umekua kitumia dawa za kemikali, sanitizers na antibiotics bila ushahuri wa daktari kwa hofu tu ya kuzui ugonjwa matokeo yake tumaribu kingazetu za asili za mwili kwa sababu ya uoga na wakugua na tumesau kwa mili yetu na itaji kukutana na mazingira ya kaweda ili iwe imara.

Eleza mara ya mwisho ulipokaa mda mrefu bila simu Mara ya mwisho nilipokaa muda mrefu bila simu ukweli ni kwamba leo ni kuishi bila simu Hata kwa masaa machache ni kitu inoanekana kama miujiza au adabu kubwa Lakini nakumbuka miezi michache iliopita nilisafiri kuenda kijijini kabisa kutembelea ndugu zangu na huku ni kakutana changa moto kubwa Akukuwa na mtandao kabisa na simu yangu ilizima chaji ya kwanza na kukaa hivyo kwa siku Tatumzima siku ya kwanza ilikuwa kama mateso Kila sekunde mkono wangu ilikuwa unaenda mfukoni kutafuta simu Kioto wa matiki lakini kijisikia mpweke na aliyetengwa na ulimwengu yangu Lakini kuanzia ya siku ya pili kitu cha jabu ilianza kutokea Baada ya ile ule woga kukosa taarifa kuhisha Nilianza kuona na kuhisi vitu ambavyo ni kiwa na simu, nilikuwa sivigundui Niliketi chini ya mti na kusikiliza sauti, halisi za ndege, upepo mwanana, bila hamu ya kutaka kupiga picha na kuposti mtandao Nilianza kufanya mazungumzo ya dhati na, nakina wazee na watoto wapale Tukiangaliana na machoni bila mtu yote kuangalia screen ya simu bila kila baada ya dakika mbili nilipata utulivu mkubwa wa akili ambao sikuwa nimeupata kwa miaka mingi Hata usiku nilala usingizi mzitu na mapema Kwa sababu sikuwa na ile tabia kushinda nimeinamisha kichwa gizani ni kisoma meseja ukuangalia video fupi fupi hadi usikuwa manane.

Tueleze kuhusu maharage, ukiniuliza kuhusu chakula ambacho kinapatikana katika karibu kila jiko Kwanzia nyumba ya kifahari hadi vijijini na ambacho hakichoshi ata kikiliwa kila siku jibu langu ni moja tu maharage maharage siyo tu mboga au zao la shamba maharage ni guzo kulialishi ya uchumi na utamaduni wa chakula katika jamii uzuri ya maharaga unanzia shambani ya jikoni ni zao linalostahimili mazingira tofauti na likisha vunwa, kinaweza kufadhiwa kwa muda mrefu bila kuharibika Lakini siri kubwa ya maharagwe ipo jikoni na mezani Kuna aina nyingi sana, kuna maharaga ya soya, kuna maharaga ya kamba, mwekundu na yale ya madoadoa tunayoita, skuma anamba Kila aina ya inaladha na ufundi wake wakupika, hakuna arufu nzuri na nyumbani kama harufi ya marage ena etoka jikoni kwenye jiko la makaa ya ukwe na kisubiru kwe kwa na kitungu au nyanya yawe mchuzi mzitu wakuvutia. Na ukiangalia nafasi ya marage mezani ni ya kipekesa ndiyo kiungu kinacho kuenda na kila chakula kiko niambie. Kuna mchanganyiko gani ibora duniani kushinda saani ya ugali wa moto na marage ya nazi au sahani ya wali na marage, atasubui, mblogi veri au makane mchanganyiko wa mahindi na marage Unatupa ni shati na nguvu ya kuhimili kazi ngumu za mchanamzi Mazaidi ya lada, marage ni chanzo chepezi cha bei nafuu, cha protein ya kutosha kwa mwili yetu hasa kwa sisi tunaopenda kufanya mazoezo na kukimbia kila siku.